Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuchambua kazi ninazofanya kila siku, kutambua kinachochelewesha au kurudia bila sababu na kupendekeza njia rahisi na za haraka. Ninatumia kila mipango wazi, teknolojia wakati ambapo inawezekana na mawasiliano ya mara kwa mara na wenzangu. Pia napima matokeo ili kuhakikisha maboresho yanaleta ufanisi na ubora.

Ninapunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya kubeba inayotumika mara nyingi na pia naepuka chupa za plastiki za matumizi ya mara moja Alafu pia nachagua bidhaa zenye vifugashio rafiki kwa mazingira vile vile natenganisha taka kwa ajili ya kurejelewa na kuhamasisha wengine kubadili tabia ili kulinda mazingira.

Njia ninayotumia kupumzika ni kupumua kwa kina na kutulia mahali kimya. Kinacho nituliza zaidi ni kutafakari. Niliofundishwa na rafiki yangu wakati ambapo nilikuwa na masongo ya mawazo. Huwa ninachukua wtakriban dahika kumi hadi kumi na tano. Baada ya kupumzika huwa nahisi akili imetulia mwili ni mwepesi na ninaweza kufikiri kwa uzawa zaidi.

Mara ninapo amka, kitu cha kwanza ambacho ninafanya ni kuomba na kumshukuru Mungu kwa kuniwezesha kuamka vema. Baada ya hapo, n aenda ninatayarisha kiamsha kinywa ambacho ninakunywa, kwa dakika kama kumi hivi. Hua napenda kuamka saa kumi na mbili asubui. Na mambo ambayo huwa nafanya bila kabla kuondoka ni kuhakikisha kuwa nimetandika kitanda. Na pia nimerudisha zile vyombo za asubui katika maji. Na hisi vizuri na nakuwa na mwenye mguvu asubui zangu huwa zinakuwa ziko tiyari kwa siku yote mzima.

Wakati wa baridi kali, mimi huvaa nguo nzito ili kujikinga na baridi, na pia nanywa vinywaji vya moto kama vile chai, moto au supu, na pia kukaa ndani ya nyumba inapowezekana. Pia huwa na jitahidi kupasha mwii joto kwa kutembea kidogo iwapo hakuna mvua nje, na pia kupumzika ili kupunguza kuugua homo.

Wakati mkuu wa besiboli niliowahi kuona ni finali ambapo New York Yankees walicheza dhidi ya Boston Red Sox. Kilicho nishangaza ni home ran ya dakika ya mwisho iliobadili matokeo ya mchezo. Nilihisi msisimko mkubwa na furaha sana. Nikifikiria wakati huo bado nahisi hamasa na upendo kwa mchezo wa besiboli.

Napendelea mwanga wa kati, kwa sababu si mkali sana, wala hafifu. Unasaidia macho yasichoke na hunifanya nijisikie mtulivu na niraisi kufanya kazi, kusoma na pia kus kupumzika kwa mda mrefu bila usumbufu wowote. Mwanga huu, unanifanya nijisikie vizuri kimawazo, na kisha niwe na nguvu za kuendelea na shughuli zangu za kila siku.

Huenda maktabani, mara kadri ni lazima, hasa wakati ninakazi za kusoma au utafiti maalum, unaohitaji vitabu vinavyopatikana. Mara nyingi, mimi huenda mara moja au mbili kwa wiki. Lakini, pia napendelea kutumia maktaba mtandaoni hili kupata vitabu. Makala na pia taarifa za haraka bila kusongea mbali na mahali nilipo.

Msimu ninaoupenda zaidi ni vuli, kwa sababu hali ya hewa ni nyepesi na si baridi sana wala si joto kali. Napenda kuona majani yakibadilika rangi na kuwa na upepo mtulivu. Hii inanifanya nijisikie vizuri, niwe na hamu ya kuenda inje na kufurahia shughuli za kila siku.

Napenda kuandika kwa kompyuta zaidi ya kuandika kwa mkono kwa sababu ni haraka na rahisi kurekebisha makosa mara moja. Pia inanisaidia kupanga mawazo vizuri kuhifadhi kazi zangu kwa usalama na kushiriki maandishi kwa urahisi bila kupoteza muda. Kuandika kwa kompyuta pia inanifanya niwe na ufanisi zaidi katika kusoma kufanya kazi na kuandika ripoti au makala mbali mbali.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu unisaidia kufikiri kwa mantiki na kutatua matatizo hatua kwa hatua. Hesabu pia inanipa changamatu nzuri inayonifanya nikumbuke kanuni na mbinu mbali mbali na pia zinanisaidia kuwa makini zaidi. Zaidi ya hayo inanifanya niwe na uhakika zaidi katika masomo yangu na kazi zinazoitaji utaratibu na akili timamu.

Napenda mambo mengi kuhusu mtaa wangu. Asaa uchangamfu wa watu na fursa nyingi zinazopatikana. Napenda uraisi wa kupata uduma, usafiri na maeneo ya kazi na burudani. Pia kuna mchanganyiko wa tamaduni ambao una usu chakula na hali ya maisha inaofanya mjii huu uwe hai na wenye motisha kila siku.

Ninasafisha vifaa vyangu mara kwa mara inapoitajika. Kwa kawaida mara moja kwa mwezi, ili kua kikisha programu na mifumo ya uende shaji inafanya kazi vizuri. Pia ninasafisha mara moja haraka pale inapoitajika ili kulinda vifaa dhidi ya virusi na matitizo za kifundi.

Ndio, napenda kupika kwa sababu ni shuguli naoleta furaha na inaruhusu kujieleza kwa ubunifu. Napenda kujifunza mapishi mapya na kutengeneza vyakula, vya latha. Chakula ambacho ni napenda kupika ni mchele na mchuzi. Chakula hichi huwa chenye afya na ritiba ambayo inasaidia mwili kupata nguvu.

Unapenda kusikiza mziki wakikristo ambao ni wakuabudu. Mara nyingi mziki huu unisaidia ni kiwa na msongo wa wa mawazo na pia inanisaidia kuweza kutulia akili na kuwa na imani. Pia yale ambayo nimeweza kuyasoma katika biblia na weza kuyapata kwa rahisi na kwa yaskiza vyema kupitia mziki. Kwa hivyo napenda sana mziki huo wa kueza kuabudu kwa vile unisaidia ki afya.

Programu ninayotumia sana kwa simu ni ile ya Whatsapp. Kwa vile marafiki wengi, unitumia ujumbe na pia picha na pia video. Na hapo ndio ambapo naweza kushirikiana nao, pia kwa mawazo, na pia kwa kupeana motisha. Ambayo nyingine natumia ni ya baruapepe katika kazi zangu za kila siku na kuweza kutuma ujumbe.

Kabla ya kulala, mimi huenda bafuni, ninaoga. Baada hapo, ninakuja na kula chakula changu, cha jio. Baada ya chakula cha jio, nina chukua simi yangu, ninangalia video mbili au tatu hivi kuona iwapo kuna ujumbe wa maana. Nikisha maliza, napiga sala kwa mungu, alafu, naelekea katika chumba cha kulala na nanaweza kulala.

Ningependa kujifunza luga mpya kama ki Hispania au kifaransa kwa sababu inaweza kunipanua ukuelewa mambo na utamaduni tofauti na kuniruhusu kuwasiliana na watu wengi zaidi. Pia kunachangamisha akili na kunipa fursa mpya ya kusoma, kusafiri na kufanya kazi.

Kumbu kumbu yangu nzuri ya utotoni ni wakati tulipokwenda ziara kwa bibi yangu kijijini. Tulicheza mpira na watoto wengine, tukakimbia mashambani na jioni tulikula chakula kitamu sana. Nilikuwa pamoja na kaka zangu na binamu, ilikuwa maalum kwa sababu tulikuwa na uhuru wakucheza nje bila wasiwasi. Na bibi alikuwa akitupikia vyakula vizuri.

Nimepata mafanikio mengi kazini ambao najivunia sana. Moja ya mafanikio makubwa ni kupandishwa cheo baada ya kufanya kazi kwa bidii kwa miaka miwili. Pia niliweza kukamilisha mradi mkubwa ambao ulisaidia kampuni kuongeza mapato yake kwa asilimia ishirini. Nilifanya kazi na timu nzuri na tulifanikiwa kufikia malengo yetu mapema.

Ninapendelea vyatu vya starehe ambavyo ni raisi kuvaa kila siku. Ninapenda sana sneakers kwa sababu ni raisi na zinafaa kwa mambo mengi kama kuenda kazini, kutembea au kufanya mazoezi. Pia ninapenda vyatu vya ngozi kwa matukio rasmi au mikutano muhimu. Wakati wa likizo nyumbani ninapendelea kuvaa vyatu za sandals au vyatu ambavo ni za kupumzika tu.

Kwa kawaida, mimi huenda mara moja au mbili tu kwa uchunguzi wa kawaida, wa afya au kupima damu. Ninajali afya yangu kwa kuwa, ninaweza kula vizuri na kufanya mazoezi. Hivyo siwi mgonjwa mara kwa mara. Wakati mwingine, mimi huenda clinic kwa matibabu ya haraka kama homa au mafua lakini si kitu kikubwa.

Ndiyo, maramoja nilienda maonyesho ya picha na michezo ya rangi ambayo yalikuwa ya kuvutia sana. Nilifurahia kutazama kazi za wasanii, wandani na wakimataifa. Ilikuwa na uzoefu wakupendeza kuona jinsi wasani wanavyoeleza hisia na hadithi kupitia sanaa yao. Pia nimewai enda kwa maonyesho ya uchongaji na sanaa ya jadi.

Kutoka dirishani mwangu, ninaweza kuona manzara mazuri ya mtaa wangu. Kuna miti mikubwa ya miembe na miovakado inayotoa kivuli kizuri. Pia ninaona barabara yenye shuguli nyingi za watu wanaokwenda na kurudi kazini na watoto wanaocheza uwanjani. Asubuhi mapema, napenda kutazama nje ninapaona juali kichomoza na ndege wanapoimba.

Nimejaribu kusaidia jamii yangu kwa njia malimbali. Mara kwa mara, ninashiriki katika kazi ya kujitolea kama kusafisha mazingira na kupanda miti katika eneo langu. Pia, ninasaidia wazee na majirani wanaohitaji msaada katika mambo kama kununua mahiitaji au shughuli za nyumbani.

Shuleni nilipenda sana somo la hisabati na sayansi. Isabati ilinivutia kwa sababu ninapenda kutatua matatizo na kufanya maesabu. Ilikuwa rahisi kwangu kuelewa dhana za algebra na geometria. Pia nilipenda sayansi, hasa sehemu ya biolojia na fizikia. Kwa sababu nilijifunza mambo mengi kuhusu ulimwengu wetu na jinsi vitu vinavyofanya kazi.

Kwa kawaida, ninatumia matatu au basi la uma kwenda kazini kila siku. Ni njia ya bei nafuu na raisi. Ingawa wakati mwingine huwa na msongamano mkubwa. Mara nyingine, ninapenda kutembea kwa miguu ikiwa mahali si mbali sana. Kwa sababu ni nzuri kwa afya na pia ninapata kuona maeneo mbali mbali.

Mandhari nzuri zaidi niliowai kuona ilikuwa wakati nilipotembea pwani ya Mombasa. Kuona bahari kubwa, maji ya blue na mchanga mweupe ilikuwa ni kitu cha ajabu zana. Nilifuraia kutazama jua likichua na kutua baharini. Na rangi za angani zilibadlika kuwa za waridi na machungwa. Pia nilitembea milima ya abadea ambako nilikutana na misitu mikubwa, mito misafi na hewa baridi ya kupendeza.

Ndiyo, ninapenda kucheza mchezo ya video wakati wa mapumziko yangu. Michezo yangu, ninaipendelea ni ya aina ya witano kama FIFA na mchezo adventure ambao ina haditi nzuri. Kwa kawaida, ninacheza kwa masaa mawili au matatu, wikendi au jioni baada ya kazi. Napenda kucheza na marafiki yangu kupitia mtandao, tunapigana mashindano ya kufurahisha.

Ndiyo, ninapenda kukimbia sana na ni mojawapo ya mazoezi yangu ya kila siku. Wakati mwingine asubuhi na mapema, kabla ya kwenda kazini, mimi hukimbia kwa muda wa nusu saa au saa moja. Kukimbia kunanisaidia kuwa na afya njema kuhifadhi uzito mzuri na kunipa nguvu za siku nzima. Ninapenda kukimbia nje katika bustani au barabarani ambapo kuna hewa safi na mandhari nzuri.

Ndiyo, ninapenda sana kuoga kwa maji ya moto, hasa asubuhi, mapema, au jioni baada ya siku ndefu ya kazi. Maji ya moto, hunilegeza mwili na kuniondolea uchovu na maumivu ya misuli. Hasa wakati wa baridi au mvua, kuoga kwa maji moto nifuraha kubwa sana. Ninajisikia safi, burudani na kupumzika vizuri baada ya kuoga.

Kujiandaa kwa mkutano, kwanza ninasoma agenda na malengo ya mkutano ili kuelewa vizuri kinachohitajika. Ninafanya utafiti na kukusanya taarifa muhimu au takwimu ambazo nahitaji kushiriki. Pia ninaandaa maswali au mawazo ambayo ningetaka kuzungumza katika mkutano. Ninajihakikishia nguo zangu zi ni safi na nizakitaaluma ili kuonekana stadi.

Ndiyo, ninapiga kura kila wakati kuna uchaguzi. Ninaamini kwamba kupiga kura ni haki na wajibu wangu kama raia. Na ni njia muhimu ya kushiriki katika demokrasia ya nchi yetu. Kabla uchaguzi, ninajifunza kuhusu wagombea mbalimbali na sera zao ili kufanya uamuzi wa busara. Ninatazama majadiliano, ninasoma habari na nina jadili na watu wengine ili kupata kupata kuelewa vizuri sera zao wambao wanagombea.

Ninatumia njia zote mbili kulingana na mahali nilipo. Nyumbani na kazini ninatumia wifi kwa sababu ni ya haraka na bei nafuu. Na inaniwezesha kutumia mtandao bila wasiwasi wa data kuisha. Lakini ninapokuwa njiani au nje, ninatumia data ya simu yangu. Ninatumia mtandao kwa kazi ya kujifunza, kusoma habari na kuwasiliana na marafiki na familia.

Weekendi ni wakati wangu wakupumzika na kufanya mambo ninavyo yapenda. Jumamosi ya asubuhi inaanza kwa kukimbia na kisha, kuoga na kula, kifungwa kinywa, chenye latha. Baadae, ninakwenda sokoni kununua maitaji ya nyumbani au ninaenda kutembelea familia na marafiki. Mara nyingi, tunakutana kunywa kahawa au chai tunapozungumza na kufurahia. Jumapili huwa nisiku ya kupumzika zaidi, nasoma vitabu, natazama filamu na ninafanya kazi za nyumbani kama kusafisha. Pia, ninaenda kanisani ya asubuhi nakisha kurudi kupika chakula kitamu cha mchana. Jioni, ninajipanga kwa wiki ijayo na kupumzika vizuri. Ninajisikia na familia yangu na marafiki wakaribu. Wikendi ni muhimu sana kwangu kwa kupata nguvu mpya.